Kwa hakika kusafiri kwa ndege, sijawai safiri, lakini imekua ni ndoto yangu kila siku nikitaka nipatikane nikiwa nasafiri kwa ndege. Na imekua ni kitu ambacho nimekua natamani kwa muda mrefu kwa sababu huwa nasikia sifa za ndege ambapo. Watu wanasema wakiingia kwa ndege kitu cha kwanza wanasikia yale mawimbi vile inazunguka hewani na huwa wanashikilia roho kwanza vile inatoka chini. Sina pengine tajiriba mzuri ya usafiri kwa ndege lakini kuna siku moja ambaye nilikuwa nimeabiri ndege, nipangile kila kitu, ilikuwa nitoke kule kisumu nielekee Nairobi, nitoke Nairobi nieleke kambala, ambapo tulikua tumepanga mambo yote yamekua shwari wamenipea tiketi na kila kitu lakini vile siku zilivyozidi kusonga siku ya kusafiri kabula ya siku ya kusafiri kama siku moja nyuma wakaniletea ujumbe kuwa hile viketi ambayo walikua wameniabiria imechukuliwa na mtu mwengine ambaye pengine atuezi jua ni nini kilifanya ikabarilishwa. Hapo ndipo nilishikwa na majonzi kwa sababu ilikuwa tu ndio mara ya kwanza wamenitumia tiketi, nimejipanga paka hara nimeambia marafiki zangu, leo naenda kupanda ndege kubwa sana ya Kenya, ambapo nami naenda kujihisi, nimepanda ndege na nimesafiri safari ambayo ni ya ndege kwa mara ya kwanza. Ingawa aje tukikua watoto wadogo, tulikua tunaenda kuona penye ndege wamesmamisha, pengine kuchezea, lakini kusafiri na ndege, sijawai safiri lakini ni mojawapo ya vitu ambavyo nimesema ni lazima nisafiri na ndege. Kwa sababu ukisikia kuhusu yale pengine maandhari ya ndege yenyewe kule nd ni kuna vitu tafotafot kuwa na ile hamu ya kuhakikisha nimeabiri mojowapo ya ndege Injini Kenya nikielekea pengine ulaya au ghaibuni ama kokote ambako ndakwa naenda muradi tu niylabiri ndege. Na nimesikia sifa tafautitofauti za ndege ambapo huwa zinasaraishisha sana shughuli zako pengine kama unaenda mkutano na umechelewa kama unaenda mkutano pengine tuseme Afrika kusini na unataka kuabiri ndege unakaa tu unaeza kwa mchano kwa Kenya jioni uko Afrika kusini kwa sababu ya kazi ya ile ndege alafu pengine kama unaenda Uganda hapa mahali ambapo ndege inachukua tu lisaa limoja. Unakaa kenya mpaka saa sita unamaliza mikutano zako unaenda kufanya mkutano mwingine pengine saa nane jioni kule Uganda. Unaabiri tu ndege moja kwa moja umeshafika huko. Mmaliza mkutano hata ikiwezekana unaeza rudi kenya ama ulalie huko. Na sifa nyingine ya ndege ambayo hua nasikia ni vile unaeza ona nje. Ukipitia dirisha pengine vile unaona mandhari mazuri na maumbile nzima ya Mungu vile ameumba ukikuwa ndani ya ndege halafu kitu kingine ambacho nilikuwa nasikia. Ukiwa pale ndani kuna raha fulani watu huwa wanajisikia ingawaje kunakuanga na mulio ambayo natetemesha watu. Dege inapotuwa ama inapoamka chini kupaa angani. Lakini ukiwa pale ndani unajihisi vizuri sana kwa sababu unakimbilia kwa hewa. Na safari yako inakua ni ya juu kwa juu kielekea mahali kokote unapita baharini. Unazunguka. Unapita sehemu tofautitofauti pengine mwende muabiri uwanye mwingine kabula amujafika maali ambapo munaenda kama munaenda pengine ulaya mwende mpitie huko uarabuni. Baada ya kupitia uarabuni ndiposa mu eze kusafiri mpaka Ulaya. Ni safari nzuri sana ya ndege.

Kwa kweli mimi huwa napenda kupiga picha. Na picha imekuwa moja hapo ya vitu ambayo uwa vinanikumbusha. Yale ambayo yalitendeka pengine kitambo. Kwa sababu ata kuna moja wapo ya picha ambayo nilikuwa napitia hivi maajuzi ya babu yangu. Na akiwa na babake wa kumzaa miaka za zamani kabisa ambapo ananiambia walipigwa hiyo picha. Wakiwa watu wa kwanza kupigwa picha njini. Na picha uwa inakumbusha pengine kumbu kumbu ambazo uwezi hata wazia kama zilikuwepo kwa sababu uwa nnakukumbusha mbali kama ulikuwa mtoto mdogo, kama umekuwa kidogo, mbaka vile umekuwa mtu mzima. Sasa picha ni moja wapo ya vitu vya dhamana sana ambavyo huwa vina tukumbusha. Yale ambayo yalikuwa yanatendeka kule nyuma, yale ambayo yanatendeka sasa hivi. Na hata itakumbusha hata vitukuu ambayo watakuja siku za usoni. Na kwa hakika mimi huwa napiga picha kila mara ambapo napo kutana na kitu kigeni ama kitu ambacho kinakaa ni cha kunikumbusha kitu fulani huwa nahakikishe napiga nacho picha. Na nimepiga picha mingi sana ambazo nimekuwa nikizi anika kwa ukuta. Na zingine nikizieka kwa ile baasha ya picha ambapo neineza elezea matukio tofauti tofauti na kumbuka nikipiga picha nikiwa kule pwani. Nakumbuka nikipiga picha nikikuwa kule mlima Kenya Ambapo nimepiga picha tofaut tofauti nikikuwa kwa inchi kavu. Na hizo picha zinanikumbusha vitu vingi. Kitu ya kwanza huwa inanikumbusha mahali ambapo pengine nili zuru zile wakati na nikatembea, nikajionea. Na niko na uwezo ata ya kuelezea watu wakiona pengine pale chini ambapo nimepigia picha na vitu ambavyo vilikuwa vinanizunguka nikipiga picha. Sasa naeza kueleza mtu. Hii ilikuwa ni miaka sababu ilikuwa jinsi inafanana hivyo. Halafu nakumbuka nikienda kwa buga moja la wanyama kubwa kule nakuru ambapo tulipiga picha tofautofaiti na hizo picha zilikuwa zinaashiria jinzi. Tulikuwa tunazunguka kule. Kwa hile mbuga la wanyama tukiona wanyama tofauti tofauti tunapiga nao picha Tunatembea Tunafurahia Tukikogwa gari Tunatembea Tukizunguka ndani ya mbuga la wanyama. Na zile picha zote nimeifadhi. Ndaonesha pengine wajukuu na watoto wangu. Nikiwambia hapa ndipo tulikuwa tunaenda kuzuru Kutembea Na ata kujionea mengi ya dunia hi alafu pia nakumbuka. Nipiga picha nikiwa mahali ambapo maji yanatoka kule juu kwa na mulio mkali sana yakiteremuka chini ambapo tulijionea vitu vingi sana. Maajabu ya mungu. Vitu na milima ambayo imekaliana juu ya ingine ambayo hata ukijaribu kutazama hauwezi elezea ni jinzi gani. Inaezekana. Lakini kwa sababu ni maumbile na ni mambo ya mungu uwezi toa makosa ni vitu vya ajabu sana. Sasa picha huwa zina tusaidia pia katika kuangalia na kuona kumbukumbu ambazo pengine ingekua ni mtu kuzikumbukia yeye mwenyewe inakuwa vigumu sana. Lakini kupitia hiyo njia ya picha tunaeza pata kumbu kumbu tafauti ambazo zilifanyika kule nyuma. Na sasa hivi pengine azipo. Alafu kitu kingine ambacho huwa kinatusaidia huwa ni kitambulisho. Ni kitambulisho ambacho huwa kinapita pengine miaka mingi kule nyuma. Na zinasaidia kuonesha ni nini kilikuwa kinatendeka ni yapi yalikuwa yanatendeka kule nyuma. Na ukiona hivi alafu ueleze mtu atakuwa na ufahamu wa moja kwa moja kuona yale ambayo alikuwa kinatendeka alafu pengine akilinganisha na yenye yanatendeka sasa hivi ama maendeleo yenye yalikuwa kule nyuma na sasa hivi yako na utafauti. Na pia ni kumbu kumbu nzuri sana kupiga picha kwa sababu pia na ikukumbusha pengine hali yako ya utotoni ulikuwa nakaa vipi. Na sasa hivi ukiwa mtu mazima unakaa pengine namna gani kufuatia vile ile picha ulipigwa. Tunasema picha ni nzuri sana kwa kumbu kumbu na pia inasaidia watu kuona vitu ambavyo vilikuwa vinatendeka kule nyuma ambavyo pengine havitendeki sasa hivi kwa sababu huwa inaonesha ni wakati mgani uliishi.